Nguvu zangu kasini zinaji kita katika uwezo wa kushughulikia majukumu kwa umakini na ufanizi kwa nidhamu na heshima. Pamoja na uwezo wa kushirikiana na wenzangu au wafanyikazi wenzangu kwa njia yenye tija na umaarufu ninauwezo mzuri wa kusikiliza kuwelewa mahitaji ya kazi na timu na kutoa suluhisho zinazo lenga matatizo kwa haraka na kuwa mbunifu zaidi. Hii inanisaidia kudumisha mtazamo chanya na kufanya kazi kwa nidhamu hata katika masingira yenye changamoto na ambazo ni changamoto ngumu kwa maisha yangu. Pia nina nguvu ya kupanga na kusimamia muda wangu vizuri hivyo kueza kutimiza majukumu kwa wakati na kwa ubora unaotarajiwa. Uwezo huu unaniwezesha kuepuka msongo wa mawazo na kufanya kazi kwa muelekeo thabiti na kueza kufanya kazi yangu kwa ufanisi. Zaidi ya hayo ninauwezo wa kuhimiza ushirikiano na kuleta hali ya utulivu kwenye kasi na kuweza kuwasiliana na wafanyi kazi wenzangu ili tuweze kuifanya kazi yetu vizuri kwa heshima na taathima na kuifanya kazi yetu kwa bidii.

Naam kitabu ninachokipenda zaidi kina sifa ya kuleta marifa mapya kuchochea fikra na kuhamasisha mabadiliko katika maisha ya mtu. Kitabu hiki huwa na maudhui yanayogusa maisha ya kila siku kwa njia za kipekee ikitoa suluhisho au mitazamo mipya juu ya changamoto au fursa mbalimbali lugha yake huwa wazi na yenye mvuto ikiwafanya wasomaji waelewe kwa urahisi na kufurahia kusoma zaidi ya hayo kitabu hicho kinaeleza hadithi au dhana kwa ubunifu na ustadi. Kitabu hicho ni kizuri zaidi unapokisoma kinaeza kuwa na mafunzo na ambayo ni mafunzo muhimu hadithi na ambazo ni hadithi nzuri hadithi za kufunza hadithi tamu za vichekesho na vile vile hadithi na ambazo ni muhimu kwenye maisha na zinafunza. Kuwa mtu mkakamavu kuwa mtu wa kutia bidii.